Mchezo ningependa kujaribu ni kuogelea kuogelea ni mchezo unaotumia mwili nzima na unasaidia sana afya ya mwili na akili Ningependa kujaribu kwa sababu unanifundisha pumzi sahihi utulivu na umakini hasaa unapokua majini ukijisukuma mbele pole pole Pia ningependa kujaribu kuendesha baisikeli Kwa safari ndefu Mchezo huu hunanipa nafasi ya kuchunguza maeneo mapya kufurahia mazingira na kujenga kimwili bila presha kubwa kujaribu kungekua njia nzuri ya kujipa changamoto mpya na kufurahia huru unaokuja na mwendo wa taratibu lakini wenye maana.

Ninapoanza kazi kwanza nachukua muda mfupi kujiandaa kiakili Nafikria malengo ya siku na kujikumbusha majukumu muhimu inayopaswa kutimiza Hii hunisaidia kuanza kazi nikiwa mtulivu nikiwa na mwelekeo wazi na tayari kukubaliana na changamoto za kila siku Baada ya hapo Napitia ratiba au orodha ya kazi na kupanga vipaumbele vyangu Naanza na kazi zilizo muhimu zaidi au zile zinazohitaji umakini mkubwa Kwa kufanya hivyo ninaweza kutumia muda wangu vizuri na kuhakikisha siku inakwenda kwa mpangilio mzuri.

Ndiyo, napenda kufaa kovia. Kofia hunipa hisia ya kujiamini na pia hunisaidia kukamilisha mwonekano wangu Iwe ni kofia ya kawaida au ile ya jua mara nyingi hufanya mavazi yaonekane nadhivu saidi na senye mtindo Pia kovia ni muhimu kwa fitendo Unilinda dhidi ya jua kali au baridi hasaa ninapokua nje kwa muda mrevu Kuna siku na hizi zitaki kufanya mengi kwenye nywele na kofia hunufurahisha mambo pila kupoteza mwenekano mzuri saidi ya yote kufaa kofia ni njia ya kujieleze haina ya rangi ya kofia ninayoichagua mara nyingi huonyeza hali yangu ya siku hiyo Wakati nyingine ni rahizi, wakati nyingine ni ya kufudia Lakini kila mara hunifanya nijisikie vizuri.